Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni siku nilianza shule mara ya kwanza. Siku hiyo ilinibadilisha kwa njia nyingi kwa sababu ilikuwa mwanzo wa safari yangu ya elimu nakumbuka nilikuwa na furaha na hofu kidogo lakini wazazi wangu walinipa moyo na kunitia ujasiri. Nilipofika shuleni kwa mara ya kwanza. Nilikutana na walimu na wanafunzi wengi wapya. Ilikuwa mara ya kwanza ya kuachana na nyumbani kwa muda mrefu lakini pole pole nilianza kuzingira mapya. Tukio hili lilifundisha kwa ujasiri na kujitegemea. Kuwa na ujasiri na kujitegemea Kuanzia siku hiyo, nilianza kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu. Elimu ilinifungua macho na kunisaidia kuelewa dunia kwa njia mpya. Kupitia shule, nilijifunza nidhamu, kuheshimu wengine na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo yangu. Pia, shule ilinisaidia kujenga urafiki na watu mbali mbali nilikutana na marafiki ambao walinisaidia katika masomo na maisha kwa ujumla. Urafiki huu ulinifundisha kushirikiana, kusamehe na kusaidiana. Kwa kumalizia, siku niliyoanza shule ilikuwa tukio muhimu katika sana katika maisha yangu kwa sababu ndio mwanzo wa elimu na maendeleo yangu. Tukio hili lilinijenga kuwa mtu nilie leo na linaendelea kunipa motisha ya kufanya bidi katika maisha yangu ya baadaye.

Kitu ninachopenda kununua zaidi ni chakula Hasa vyakula vya afya Napenda kununua chakula kwa sababu ni hitaji la msingi na lina mchango mkubwa katika afya ya mwili na akili chakula kizuri hunipa nguvu ya kusoma kufanya kazi na kushiriki katika shuguli za kila siku Kwanza napenda kununua vyakula kama matunda na mboga kwa sababu vina virutubisho muhimu kwa mwili vyakula hivi husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia magonjwa Pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na afya njema kila siku Pili napenda kununua chakula kwa sababu huniletea furaha na kuridhika Wakati mwingine, napenda kujaribu vyakula mpya au kununua chakula ninacho kipenda sana. Hii hunisaidia kufurahia maisha na kupunguza msongwa mawazo. Zaidi ya hayo, kununua chakula hunifundisha kupanga matumizi ya pesa. Ninajifunza kuchagua kile kilicho muhimu na kinacho nifaa badala ya kutumia pesa ovyo. Hii hunisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu na kuwajibika kifedha Pia napenda kununua chakula kwa ajili ya familia au marafiki kushirikiana chakula huimarisha upendo na umoja Nijia nzuri ya kuonyesha kujali na kushiriki kile nilicho nacho na wingine Kwa kumaliza, napenda kununua chakula zaidi kwa sababu hunijenga kiafya huniletea furaha na hunifundisha nidhamu ya matumizi ni jambo muhimu linaloboresha maisha yangu ya kila siku.

Kuna mambo mengi yanayonifanya nicheke na kujisikia furaha kucheka ni jambo muhimu katika maisha kwa sababu hunipunguzia msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie huru Kuna nyakati ambazo kicheko hutokea bila hata kupanga Kwanza kinachonifanya nicheke sana ni wakati ninapokuwa na marafiki zangu Tunapozungumza kushirikiana hadithi au kukumbuka matukio ya kuchekesha Kicheko hutokea kwa urahisi marafiki huleta furaha na hunifanya nisahau changamoto za maisha kwa muda Pili, napenda vichekesho kutazama vipindi vya vichekesho video fupi fupi au kusikiliza hadithi za kuchekesha hunifanya nicheke sana Hata vichekesho rahisi au mzaha mdogo vinaweza kubadilisha hali yangu ya moyo na kunifanya nijisikie vizuri Zaidi ya hayo, ninacheka ninapokumbuka kumbukumbu mzuri za utotoni michezo tuliocheza, makosa madogo tuliofanya na vicheko tulivyoshirikina na hunirudisha katika hali ya furaha Kumbu kumbu hizi hunifanya nicheke hata nikiwa pekee yangu Pia naweza cheka ninapojifunza au kuona jambo jipi lisilo la kawaida Wakati mwingine tukio ndogo au kauli ya ghafla ya mtu inaweza kunifanya nicheke bila kutarajia Hii hunifanya nione maisha kwa mtazamo chanya Kwa kumaliza, kinachonifanya nicheke ni marafiki, vichekesho, kumbukumbu mzuri na matukio madogo ya maisha Kicheko huniletea furaha, hunipunguzia mawazo na hunifanya niwe na mtazamo mzuri wa maisha Ninapenda vicheko kwa sababu ni dawa ya moyo.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda Hasa juisi ya machungwa Napenda juisi ya matunda kwa sababu nitamu kwa asili ina afya na kunifanya nijiskie vizuri baada ya kunywa Juisi ni kinywaji kinachofaa kwa watu wa rika zote na kinafaida nyingi kwa mwili Kwanza, napenda juisi ya matunda kwa sababu inavirutubisho muhimu kwa vitamini. Juisi ya ma Juisi ya machungwa kwa mfano husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kunifanya njiskie mwenye nguvu. Pia, hunisaidia kunya kitu chenye afya badala ya vinywaji vyenye sukari nyingi. Pili, nakumbuka hunywa juisi hasa wakati wa mchana au baada ya kufanya kazi au michezo. Wakati huo mwili hua umechoka na unahitaji kitu cha kuburudisha. Juisi hunisaidia kupunguza kiu na kunirudishia nguvu. Pia, hupendeza sana wakati wa hali ya hewa ya joto. Nilielezwa kuhusu juisi hii na mzazi wangu. Alinifundisha umuhimu wa kunywa vinywaji vya asili badala ya vile vya viwandani Tangu wakati huo nimekua nikipenda kunywa juisi ya matunda nyumbani au wakati wa sherehe na mikusanyiko ya kifamilia Bada ya kunywa juisi ninajisikia mwanye furaha na mwanye afya hunifanya nijiskie mchangamufu na tayari kuendelea na shugli zangu Pia, hunipa amani ya moyo kwa sababu najua nimechagua kinywaji kizuri kwa mwili wangu. Kwa kumalizia, juisi ya matunda ni kinywaji ninacho kipenda zaidi. Kwa sababu ni kitamu, chenye afya na hunipa nguvu. Ni kinywaji ninacho kifurahia, kunywa wakati wowote na nitazidi kukithamini kwa faida zake nyingi.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli ya kufurahia na yenye faida nyingi kwa afya kuogelea hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha Hasa ninapokuwa majini, ni njia nzuri ya kutumia muda wangu wa bure na pia kujitunza kiafya Kwanza, napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi mazuri ya mwili mzima kuogelea hufanya misuli ifanye kazi, huimarisha moyo na husaidia mwili kuwa na nguvu bila kuchosha sana. Tofauti na mazoezi mengine kuogelea huchosha kidogo lakini hutoa matokeo mazuri. Pili kuogelea hunisaidia kupumzika kiakili. Ninapokuwa majini husahau mawazo na msongo wa maisha ya kila siku. Maji hunipa utulivu na kunifanya nijisikie nikiwa huru na mtulivu. Ni njia nzuri ya kupunguza stress na kuboresha hali ya moyo. Zaidi ya hayo, napenda kuogelea nikiwa na marafiki au familia. Kuogelea pamoja hufanya shughuli hii iwe ya kufurahisha zaidi. Tunacheka, tunashindana kwa utani na kufurahia muda wetu pamoja. Hii huimarisha mahusiano na kujenga kumbukumbu nzuri. Pia kuogelea hunifanya nijisikie mwenye kujiamini. Kadiri ninavyoendelea kuogelea na kuboresha ujuzi wangu. Ninajisikia fahari na tayari kujifunza mambo mapya. Ni shughuli inayonipa motisha ya kujiboresha. Kwa kumalizia, napenda kuogelea kwa sababu hunijenga kiafya, hunipatia furaha na hunisaidia kupumzika. Ni shughuli ninayoifurahia na ningependa kuendelea kufanya mara kwa mara katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na husaidia kuokoa muda Kwa sasa, teknolojia imefanya maisha kwa rahisi sana Kupitia simu au kompyuta, mtu anaeza kuona bithaa nyingi kulinganisha bei na kununua bila kutoka nyumbani Hii ni njia nzuri kwa watu walio na shughuli nyingi au wale siopenda kwenda sokoni Kwanza, kununua mtandaoni ni rahisi, ninaweza kuangalia bithaa, kusoma maelezo yake, kuona picha na kujua bei kabla ya kufanya uamuzi. Hii inafanya nijiwekee makini na kuepuka kutumia pesa bila mpangilio, pia siitaji kusafiri mbali au kusubiri foleni madukani. Pili, kununua mtandaoni huni kuna nisaidia kupata bitha ambazo labda singe pata dukani kwa mfano viatu, nguo, vitabu au vifaa vya shule vina vyoweza kuuzwa mtandaoni kutoka sehemu mbali mbali duniani. Hii inanifanya nipate bithaa bora na za kipekee. Zaidi ya hayo, kununua mtandaoni kuna fundisha ni thamu ya kupanga matumizi ya pesa. Lazima nizingatie bajeti yangu ni sije nikatumia pesa nyingi zaidi ya nilizokuwa nazo. Pia, lazima niwe mwangalifu kuhakikisha na nunua kutoka kwa wauzaji wa kuaminika ilikuepuka hasara. Hata hivyo, siki lakitu napendelea kununua mtandaoni. Vitu kama nguo au viatu napendelea kuviona hivyo ili nijue ukubwa na ubora wake. Hivyo, ninachanganya kununua mtandaoni na kununua dukani kulingana na aina ya bithaa. Kwa kumalizia, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, unipa chaguo nyingi na kunisaidia kutumia muda wangu vizuri. Hata hivyo, ninajitahidi kuwa mwangalifu na kutumia njia hii kwa busara. Kwa mtazamo wangu, kununua mtandaoni ninjia nzuri, salama na ya kufaa ikiwa inafanywa kwa hekima.

Mimi huenda mahali pa ibada mara kwa mara, kulingana na ratiba ya familia na siku za ibada. Kwa kawaida huenda mara moja au zaidi kwa wiki Hasa wakati wa ibada za jumapili, au siku kuu za kidini. Kwa baadhi ya sherehe maalum naenda zaidi ili kushiriki na familia na kuonyesha heshima kwa ibada Kwanza, ninapenda kuenda mahali pa ibada kwa sababu hufundisha maadili mema na kunisaidia kuwa mtu mwema. Mahali pa ibada, ni mahali pa kuungana na wengine, kusoma maandiko au mafundisho na kufwata muongozo wa kidini. Hii hunisaidia kujifunza kushirikiana, kuhesabu wengine, na kuheshimu jamii. Pili, kuenda mahali pa ibada kunanifanya nijisikie huru na mtulivu. Wakati wa ibada napumzika kiakili na kuondoa mawazo mabaya au msongo wa kila siku Hali ya utulivu katika mahali pa ibada hunifanya nijisikie amani ya moyo na furaha Zaidi ya hayo, mahali pa ibada hunifundisha nidhamu na mshikamano Lazima nifike kwa wakati nishiriki kikamilifu na kusikiliza mafundisho Hii hunifundisha kuzingatia ratiba, kujitolea na kudhamini muda wangu pamoja na wengine Pia, kuenda mahali pa ibada huniunganisha na familia na marafiki Wakati wa ibada, tunashirikiana, kuzungumza na kusaidiana, ni fursa ya kujenga kumbukumbu nzuri na kuimarisha mahusiano ya kijamii na kiroho. Kwa kumalizia, mimi huenda mahali pa ibada mara kwa mara, kwa sababu hufundisha maaadili mema, kunipa amani ya moyo, na kunisaidia kushirikiana na wengine. Ni sehemu muhimu katika maisha yangu si kwa dini tu, mbali pia kwa kujenga utu na tabia njema.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Simu imekuwa kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na wengine na kupata taarifa muhimu kwa urahisi. Kwanza natumia simu kwa mawasiliano. Napiga simu kutuma ujumbe na kuwasiliana na familia, marafiki na walimu mawasiliano haya unisaidia kubaki karibu na watu ninaowapenda na kupata taarifa muhimu kwa wakati Pia unifanya nijisikie salama kwa sababu ninaweza kuwasiliana na mtu wakati wowote Pili natumia simu kujifunza Kupitia simu ninaweza kutafuta taarifa za masomo, kusoma makala, kutazama video za kielimu na kufanya utafiti mdogo Hii unisaidia kuelewa masomo vizuri zaidi na kuongeza maarifa yangu ya nje ya darasa Zaidi ya hayo natumia simu kwa burudani kwa kiasi Wakati wa mapumziko, nasikiliza muziki, kutazama video au kusoma habari fupi, burudani hii hunisaidia kupumzika akili, lakini ninajitahidi kutotumia simu kupita kiasi ili isiathiri masoma aukazia zangu. Pia natumia simu kupanga shugli zangu. Ninaweza kueka alamu, kuandika kumbu kumbu na kupanga ratiba ya siku. Hii hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa muda na kuajibika katika shugli zangu. Kwa kumalizia na tumia simu yangu zaidi kwa mahasiliano na kujifunza pamoja na burudani kwa kiasi Ninajitahidi kutumia simu kwanjia yenye manufaa ili iwe msaada katika maisha yangu badala ya kunipotezea muda.

Ninashugulikia wataja kwa heshima, subira na waangalifu mkubwa Wataja ni muhimu sana katika kila biyashara au huduma Hivyo ni lazima kuwasikiliza vizuri na kuwakikisha wanaritika na huduma wanazopokea Kwanza ninawasikiliza kwa makini, ninajitahidi kuelewa wanachoitaji na kuwauliza maswali ya ziada ikiwa kuna jambu lisilo elewa, hii husaidia kuekuka makosa na kuhakikisha wateja wanapata huduma wanayotarajia Pili, ninawaeleza wateja kwa heshima na kwa lugha nzuri Kila wakati ninahakikisha siwakasirishi au kuwakera Hii hujenga uaminifu na wateja unipenda zaidi kwa sababu wanahisi kuthaminiwa na kueshimiwa Zaidi ya hayo, ninashugulikia malalamiko au changamoto kwa subira Ikiwa mteja anashida au tatizo, ninajitahidi kutatua kwa haraka na kwa njia ya enye busara Hii ufundisha uvumilivu na kunifanya kuwa mtaalamu katika huduma ya wateja Pia ni nahakikisha wateja wanarithika mushoni mahuduma Nikimaliza kwa hudumia, ninaweza kuuliza kama kila kitu kilikuwa sawa na ikiwa wanahitaji msaada zaidi Hii ufanya wateja warudi tena na kueneza sifa nzuri kwa wengine. Kwa kumalizia, ninashugulikia wateja kwa heshima, subira na kutuwa huduma bora. Ninajitahidi kwa manuminifu mwenye unyenyekevu na anayajali mahitaji yao. Hii ni njia nzuri ya kuunda husuyano mzuri na wateja na kufanikisha biashara au huduma ni nazotoa.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna utulivu na kunipa nafasi ya kupanga mda wangu vizuri. Kazi ya nyumbani hunisaidia kuzingatia zaidi bila kelele nyingi au usumbufu unaopatikana nje ya nyumbani. Ya nyumba Kwanza kufanya kazi nyumbani hunipa huru wa kupanga ratiba yangu Naweza kuamua ni lini nitaanza kazi, lini nitapumzika na lini nitaimaliza hiyo hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kupunguza msongo wa mawazo Pili nyumbani kuna mazingira ya faraja ya faraja nikifanya kazi nyumbani nahisi niko huru na ninaweza kukaa mahali panapo nifaa mazingira haya hunifanya nifanye kazi kwa moyo wangu wote na kupata matokeo mazuri Zaidi ya hayo kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa muda na gharama Sihitaji kusafiri kuenda kazini au shuleni, hivyo ninaokoa muda wa usafiri na pesa, muda huu ninautumia kufanya kazi au kupumzika kidogo Hata hivyo, wakati mwingine kufanya kazi nyumbani kuna changamoto, kunaweza kuwa na usumbufu kutoka kwa familia au kazi za nyumbani Ndiyo maana ninajitahidi kuweka nidhamu, kupanga muda na kuzingatia kazi ninayofanya. Kwa kumalizia, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunipa utulivu, uhuru wa muda na kunisaidia kuokoa gharama. Kwa kupanga vizuri na kuwa ni tamu na nitamu kufanya kazi nyumbani kuna kuwa njia nzuri na yenye manufaa kwangu.

Ndiyo, lakini kwa uangalifu sana, napenda kuweka picha zangu mtandaoni. Teknolojia na mitandao ya kijamii ni nzuri, lakini ni muhimu kutumia busara ili kulinda usalama na faragha yangu. Kwanza, napendelea kuweka picha ambazo ni salama na sihatarishi, kwa mfano, picha zangu za michezo, sherehe za shule au matembezi na marafiki Hii hufanya marafiki wangu na familia wafurahie wakati wangu bila kuadhiri usalama wangu Pili, napenda kuweka picha ambazo zinanifuraisha na kuwaonyesha mambo mazuri ninayofanya. Hii inawezakua picha za likizo, michezo au mafanikio ya shule. Hii hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuhimiza wengine pia. Zaidi ya hayo, napenda kuwa mwangalifu kuhusu nani anaona picha zangu. Sio kila mtu ana haki kuona maisha yangu yote mtandaoni. Hii hunifundisha kujilinda, na kuwa makini na usalama wa kidigitali. Pia napenda kushirikiana na marafiki mtandaoni, wakati mwingine na posta picha ili kuonyesha tukio fulani au kushirikiana furaha Lakini daima nikiwa makini na maadili na heshima kwa wengine. Kwa kumaliza, ninaweka picha zangu mtandaoni kwa uangalifu kuhakikisha ni salama, furaha na inafaa kushirikiana na wengine. Napenda kutumia teknolojia kwa busara ili nijifurahishe bila kuadhiri usalama wangu au wa wengine.

Napenda sanaa ya kuchora na muziki kwa sababu hunisaidia kueleza hisia na kufurahia ubunifu sanaa ni njia nzuri ya kuonyesha mawazo vipaji na hisia bila kutumia maneno mengi Kwanza napenda sanaa ya kuchora Kupitia michoro naweza kuonyesha vitu vinavyo vinavyoviona au vinavyo vifikiria kuchora hunisaidia kutuliza akili na kuongeza ubunifu wangu Wakati mwingine nachora mandhari ya asili kama miti, nyumba au watu na wakati mwingine nachora vitu vya kufikiria Hii hunipa furaha na kunifanya nijiskie huru Pili, napenda sanaa ya muziki Muziki hunifanya nijiskie vizuri na hunipa nguvu Napenda kusikiliza muziki wakati wa kupumzika, kusoma au kufanya kazi ndogo ndogo Muziki pia hunifunza uvumilivu, nidhamu na mishikamano hasaa pale unapochezwa au kuimbwa na watu wengine Zaidi ya hayo, napenda sanaa kwa sababu hunifundisha madili na utamaduni Kupitia sanaa, tunaweza kujifunza historia, mila na desturi za jamii mbali mbali. Hii hunisaidia kuelewa na kueshimu tamaduni tofauti. Pia sanaa hunisaidia kukuza vipaji. Inanipa nafasi ya kugundua kile ninachoweza kufanya vizuri na kunijengea kujiamini. Hata kama sifanyi sanaa kitaalamu, ninajifunza kuthamini kazi za wengine na juhudi zao. Kwa kumalizia, napenda sanaa ya kuchora na muziki kwa sababu hunipa furaha. Hunisaidia kueleza hisia na kukuza ubunifu wangu. Sanaa ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunifanya nijiskie mwenye amani na furaha.

Kipindi ninacho kipenda Zaidi kwenye televisheni ni vipindi vya elimu na burudani hasa vile vya ujasusi au vichekesho Napenda vipindi hivi kwa sababu vinanifundisha mambo mapya na pia hunifurahisha Kwanza napenda vipindi vya elimu hivi vinanifundisha habari za sayansi, historia na mambo ya jamii Kwa mfano kuangalia vipindi vya wanyama au sayansi kunanifundisha mambo mapya ambayo sikuwai kujua Hii hunipanua maarifa yangu na kunifanya niwe mchangamfu Pili, napenda vipindi vya vichekesho. Vichekesho vinanifanya nicheke na kupumzika baada ya siku, ndefu, shuleni au nyumbani. Kutazama vichekesho pia, uniunganisha na familia na marafiki kwani tunacheka pamoja na kufurahia muda wa pamoja. Zaidi ya hayo, napenda vipindi vya ujasusi au majaribio hivi vina nifanya nifikirea kwa makini na kushangilia matokeo Hii hunifunza kuwa na akili makini na kujaribu kufikiri mbadala ili kupata suluhisho Pia, kipindi ninachokipenda kina nisaidia kujenga maadili na kuiga tabia nzuri vipindi vyema hunielimisha kuwa mwema heshimu wengine na kufanya maamuzi bora Hivyo televisheni si burudani tubali pia ni chanzo cha ilimu Kwa kumalizia, kipindi cha televisheni ninachopenda ni cha elimu na burudani Vinanifundisha mambo mapia kunifurahisha na kunisaidia kuwa mtu bora zaidi Napenda kushiriki na familia umarafiki wakati wakuangalia vipindi hivi ili kufurahia muda pamoja.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni nyingi lakini hasa ni zile nilipokuwa na marafiki na walimu wema shule ilikuwa mahali pa kujifunza kucheka na kujenga urafiki ambao unasalia maisha ya yote Kwanza nakumbuka michezo tuliocheza na marafiki zangu shuleni Tulicheka tukashindana kwa utani na kushirikiana michezo ya shule Hii ilinifanya njisikie furaha na kuimarisha urafiki wetu michezo ya shule haikubalishi tu kushindana bali pia kushirikiana na kuthamini kila mmoja Pili, nakumbuka siku za sherehe na matukio malumu. Kama siku ya wazazi, sherehe za muisho wa muhula au mchezo ya shule. Tulikuwa na mchezo, wimbo na vichekesho na walimu walitupa mutisha. Siku hizi zinabaki katika kumbukumbu zangu kama wakati wafuraha na mshikamano wa shule. Zaidi ya hayo nakumbuka mafanikio yangu katika masomo Nilipokuwa napata alama nzuri au kushiriki kwenye mashindano ya eilimu walimu na familia walinipa pongezi Kumbu kumbu hizi zimenifundisha kuwa na nitamu kufanya kazi kwa bidii na kutamini elimu Pia nakumbuka walimu wema waliokuwa na msaada Walinifundisha kwa moyo wote, walinifundisha madili, mema na kunitia motisha ya kufanya vizuri Hii ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kuwa na matumaini katika maisha yangu ya badae Kwa kumalizia, kumbukumbu zangu mzuri za shule ni michezo na marafiki, sheree za shule, mafanikio ya masomo na walimu wema Kumbukumbu hizi unifanya nijisikie furaha, musukumo na motisha ya kuendelea kufanya vizuri katika maisha ya.

Hekima niliojifunza maishani ni kuwa na subira kuthamini wengine na kufanya kazi kwa vidi. Maisha ya mefunyesha mambo mingi na kila tukio linafunza somojipia kuhusu jinsi ya kuwa mtu bora na mwenye mafanikio. Kwanza nimejifunza kuwa subira ni muhimu mara nyingi mambo hayatendi kama ni navyo tarajia. Lakini ikiwa nitasubiri na kushugulikia changamoto kwa utulifu matokeo huwa bora zaidi subira pia unifundisha kuwa makini na kuzingatia hatua bada badala ya kuchukua haraka maamuzi Pili nimejifunza kuthamini wengine kila mtu anauzoefu na hikima ya kipeke na kujifunza kutoka kwa wengine kuna nisaidia kuwa na mtazamo mzuri Hekima hii inaniwezesha kuwa mwema kushirikiana na kujenga mausiano mazuri ya kijami Zaidi ya hayo nimijifunza kuwa kazi kwa bidii ufaidi hakuna mafanikio ya sio na jitihada kufanya kazi kwa bidi kufanya kazi kwa bidi, kusoma kwa bidi na kuzingatia malengo yangu uniwezesha kufanikisha mambo makubwa maishani Pia nimejifunza kuwa kila tukioli na somo. Mambo mazuri na mabaya yote ya nafunza kitu. Kwa mfano kukosea kuna nifundisha kujitazama na kuboresha tabia. Na mafanikio kuna nifundisha kutamini juhudi na kushirikiana na wengine Kwa kumalizia hekima niliojifunza maishani ni kuwa na subira kudhamini wengine kufanya kazi kwa bidii na kujifunza kutoka kwa kila tukio hekima hizi unisaidia kwa mtu bora mwenye furaha na mwenye wafanikio katika maisha ya.